Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya samawati kwa sababu hunipa amani na pia hupunguza msongo wa mawazo na huwezesha mtu kuwa na utaratibu na umakini na kuwa inawezesha kuwa na afya bora.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba kuwa awe mnyenyekevu kwa wakubwa na wadogo na awe na heshima na pia ajiunge na wengine ili kushirikiana jambo lililo hoja kwa jamii.

Njia ninazotumia ili kupumzika mimi husoma magazeti na kusoma hadithi tofauti tofauti na pia ninaenda kuogelea ili kuweza kudondoa uchovu mwilini na pia kuwa na afya njema.